Mji ambao ningependa sana kutembelea duniani ni Paris u Faransa. Si kwa sababu tu ya umaarufu wake, bali kwa sababu Paris inaunganisha historia, sanaa, maisha ya kila siku na hisia za ndani za binadamu kwa namna ya kipekee. Kwanza kabisa, wazo la kutembelea Paris linaguza hisia hata kabla sijafika huko. Paris inajulikana kama mji wa mapenzi, lakini kwa mtazamo wangu ni zaidi ya mapenzi ya kimahaba, ni mji wa hisia. Ni mahali ambapo mtu anaweza kutembea barabarani bila haraka. Akitazama majengo ya kale, madirisha ya maduka na watu wakipita huku na kule wakiwa na maisha yao. Kama binadamu mimi, napenda wazo la mji ambao hauku lazimisha kukimbia bali unakualika utembee polepole na kufikiri. Sababu ya pili inayo nifanya nipende Paris ni historia yake ndefu. Paris imeonaa falme, mapinduzi, vita na mageuzi ya kijamii. Kama binadamu anae penda kuelewa mizizi ya maisha ya sasa, ninge penda kusimama mbele ya majengo kama Notre Dame ama Arc de Trove, nikitambua kuwa maelfu ya watu kabla yangu walipita hapo wakiwa na ndoto, hofu na matumaini yao. Hisia ya kuunganishwa na historia ya wanadamu wengine ni kitu kinacho nivutia sana. Sanaa ni sababu nyingine kubwa. Paris ni nyumbani kwa makumbusho, mashuhuri kama love na mse, kama binadamu, siendi makumbusho kwa sababu ya majina makubwa pekee, bali kwa sababu sanaa inanionyesha jinsi binadamu wanavyo jaribu kuelewa maisha. Ningependa kusimama mbele ya mchoro au sanamu nikijiuliza msanii alikuwa anahisi nini, alikuwa anahishi maisha gani na ni ujumbe gani alitaka kuwacha kwa ulimwengu. Sanaa inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya mazungumzo marefu ya binadamu yaliyoanza karne nyingi zilizopita. Maisha ya kila siku ya watu wa Paris pia yananivutia Ningependa kukaa kwenye mkahawa mdogo kando ya barabara nikinywa kahawa pole pole Nikitazama watu wakizungumza, wakicheka au wakitembea peke yao kama binadamu, napata furaha kubwa katika kuangalia maisha ya kawaida ya watu wengine Inanikumbusha kwamba licha ya tofauti za lugha na utamaduni binadamu wote wanashiriki, mahitaji na hisia zinazo fanana kupumzika, kupendwa, kufanya kazi na kuota Chakula cha Paris ni sehemu muhimu ya ndoto yangu ya kutembelea mji huo. Kama binadamu, chakula si tu lishe, bali ni uzoefu wa kihisia na kijamii Ningependa kuanza mkate mpya uliotoka tanuruni Jibini la aina mbalimbali na vyakula vilivyo pikwa kwa uangalifu mkubwa Kila ladha ingenipa hisia ya ukaribu na utamaduni wa watu wa huko na kunifanya nihisi kama si mgeni tu Bali mshiriki wa muda mfupi wa maisha yao lugha ya Kifaransa pia inanivutia Hata kama siifahamu kikamilifu ningependa kusikia sauti yake mitaani. Kwenye maduka na kwenye mazungumzo ya kawaida kama binadamu, lugha hunipa hisia ya muziki na utambulisho Ningefurahia kujifunza maneno machache, hata kufanya makosa, kwa sababu makosa hayo yangekuwa sehemu muhimu ya uzoefu wa kibinadamu wa kujifunza na kujaribu. Kihisia, ninaamini kutembelea paris kungenibadilisha.Kuwa mbali na mazingira niliyozoea, kukutana na utamaduni tofauti na kuona namna watu wengine wanavyoishi kungepanua mtazamo wangu wa maisha. Kama binadamu, safari si tu kuhusu mahali unapoenda, bali kuhusu mtu unayekuwa baada ya safari hiyo. Paris, kwa mchanganyiko wake wa kihistoria sanaa na maisha ya kawaida ingeacha alama ya kudumu ndani yangu. Pia ningependa kutembelea Paris pekeyangu kwa muda fulani.

Unatumia wi-fi au data ya simu katika dunia ya kisasa natumia wi-fi na data ya simu Lakini kwa njia tofauti kulingana na mazingira, mahitaji na hali ya maisha Si chaguo la moja kwa moja la kusema hii ni bora kuliko ile ni mchanganyiko wa uzoefu, urahisi, gharama na hisia za kila kitu kila siku Kila moja ina nafasi yake katika maisha yangu na ninapendelea kuvitumia kwa busara kulingana na hali kwanza nianze na wi-fi. Kwa sababu ndiyo ninayeyoitumia zaidi ninapokuwa nyumbani au sehemu yenye mtandao wa kudumu. Wi-fi inanipa hisia ya utulivu. Najua kuwa nikiunganisha kifaa changu sitaona hofu ya bundle kuisha ghafla. Kama binadamu hiyo hunipunguzia msongo wa mawazo naweza kuangalia video, kusoma, kufanya kazi au kuwasiliana kwa mda mrefu bila kujisikia nimefungwa na kikomo cha matumizi. Wi-Fi pia inanipa uhuru wa kufanya kazi nzito mtandaoni kwa mfano kupakua faili kubwa, kushiriki mkutano ya mtandaoni na kusasisha programu kunakuwa rahisi zaidi. Kama binadamu napenda ufanisi na wifi hunipa kasi na uthabithi. Kuna furaha ndogo ninayopata ninapoona mtandao unafanya kazi vizuri bila kukatika ni kama kila kitu kiko mahali pake. Kihisia wifi inahusishwa na eneo salama. Nyumbani au kazini ninapounganisha na wifi najisikia nimepumzika zaidi. Sina haraka, sina hofu ya kuangalia matumizi. Hali hii huniruhusu kufikiri kwa kina, kusoma kwa makini au hata kupumzika bila shinikizo. Kwa mtazamo wangu, amani hii ni muhimu sana. Hata hivyo, wifi ina mipaka yake. Haipo kila siku. Nikienda nje kusafiri au kuwa mbali na maeneo niliyoyazoea wi-fi inakuwa kitu kisicho hakika. Hapa ndipo data ya simu inapoingia kama mkombozi wa kweli. Data ya simu ni ishara ya uhuru. Kama binadamu, napenda wazo kwamba ninaweza kuwasiliana, kutafuta taarifa au kupata msaada popote nilipo. Data hunipa hisia ya kuunganishwa na dunia. Hata nikiwa peke yangu barabarani kwenye foleni au katika safari ndefu. Inaniondoa kwenye hali ya kukatika kukatikana. Napenda data ya simu kwa sababu ni ya haraka katika dharura. Ikiwa ninahitaji ramani kupiga simu ya mtandaoni au kutuma ujumbe wa haraka data hunifanya nijisike salama. Usalama wa kujua unaweza kupata msaada au taarifa wakati wowote ni jambo kubwa sana. Lakini kwa upande mwingine, data ya simu huja na changamoto zake. Kuna hofu ya kuisha ghafla, kunakulazima wa kufwatilia matumizi. Hii mara nyingine hunifanya nijiulize siangali video ndefu napunguza matumaini ya mitandao ya kijamii au nachelewa kusasisha programu. Kama binadamu, hali hii hunifanya nijisikie kama niko kwenye bajeti ya mda wa uhuru Pia, kasi ya data ya simu hutegemea eneo Kuna nyakati ambapo mtandao ni mzuri sana na kuna nyakati ambapo ni wa kusuwasuwa Hii inaweza kuleta hasira na kukatishwa tamaa Tafauti na wifi ya nyumbani, data ya simu haina huhakika wa kudumu Kimaamuzi ninatumia wifi kama chombo cha kazi na utulivu na data ya simu kama chombo cha uhamaji na dharura Hii inawezesha kusawazisha maisha yangu ya kidijitali kama binadamu kusawazisha ni jambo muhimu Si kutumia kila kitu kupita kiasi wala kujinyima kabisa Kuna pia upande wa kifedha wifi mara nyingi ni nafuu kwa matumizi ya mda mrefu Ilihali data ya simu inaweza kuwa ghali na ukitumiwa vibaya kama binadamu napaswa kufanya maamuzi yanayoendana na hali ya kiuchumi Hii hunifanya nijifunze nidhani na matumizi na.

Unapenda kuenda madukani lini? Kwa jumla, napenda kuenda madukani asubuhi, mapema au wakati wa jioni ambao si wa msongamano mkubwa. Chaguo hili haliji kwa bahati mbaya, linatokana na uzoefu, hali ya kisaikolojia na lengo la kile ninachotaka kununua. Nitaeleza kwa undani kwa kugawanya jibu hili katika sehemu kadhaa ili liwe rahisi kueleweka. Asubuhi mapema hasaa kwanzia saa mbili hadi saa nne za asubuhi kwa muda wa Afrika mashariki. Ni muda ninaouona kuwa bora sana kwenda dukani. Kuna sababu nyingi zinazofanya nipende muda huu. Ya kwanza ni utulivu na amani. Asubuhi maduka mengi huwa hayajajaa watu. Hakuna kelele nyingi, hakuna misururu mirefu ya watu na mazingira huwa tulivu. Hii inanipa nafasi ya kufikiri vizuri kuhusu ninachohitaji kununua bila presha, naweza kulinganisha bidhaa, kusoma bei, na kuchagua kwa makini. Ya pili ni akili ikiwa bado freshi, asubuhi akili huwa bado haijachoka. Baada ya kulala usiku, mtu huwa na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi. Hii hunisaidia kuepuka kununua vitu nisivyo vihitaji kwa sababu ya uchovu au msukumo wa ghafla. Ya tatu ni bidhaa mpya katika maduka mengi hasaa ya vyakula kama masoko, maduka makubwa na vibanda vya mboga. Bidhaa huwasili asubuhi, mboga huwa mbichi, matunda huwa freshi na bidhaa nyingine huwa katika hali nzuri zaidi. Hii hunifanya nipate thamani bora ya pesa yangu. Wafanya kazi wa dukani asubuhi huwa hawajachoka. Huduma huwa nzuri, mawasiliano huwa mazuri na ukiuliza swali wanakua tayari kusaidia. Hii ni tofauti na nyakati za jioni ambapo wafanya kazi wanaweza kuwa humechoka baada ya siku ndefu. Mchana ni muda ambao siupendi sana. Isipokuwa kama sina chaguo jingine. Katika maeneo mengi, mchana huwa na joto kali, joto linaweza kufanya uchoke haraka na kupoteza hamu ya kuzunguka madukani. Hii huathiri hata maamuzi ya ununuzi. Watu wengi huenda dukani mchana hasaa wakati wa mapumziko ya kazi au shule. Hii husababisha foleni ndefu na msongamano mkubwa, jambo ambalo hupunguza raha ya kuenda dukani. Kwa sababu mchana huwa katikati ya shuguli nyingine za siku, akili huwa imegawanyika. Unaweza kuwa unafikiria kazi, masomo au majukumu mengine hivyo ununuzi haupati umakini unaostahili. Jioni ni muda ninaoupenda kwa tahadhari. Inategemea aina ya duka na lengo la ununuzi. Kwa watu wengi, jioni ndiyo muda pekee wanapatikana. Mimi pia wakati mwingine hulazimika kuenda dukani jioni, hasaa kama ninahitaji kitu cha haraka kwa matumizi ya usiku huo au siku inayofuata. Kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa moja usiku, maduka mengi hua yamejaa sana. Watu wanatoka kazini, wana njaa na wanataka kununuwa kwa haraka. Hali hii, inaweza kusababisha msongo wa mawazo na hata makosa ya ununuzi. Baada ya siku nzima ya kazi au masomo, mwili huwa umechoka, uchovu huu unaweza kufanya ununue vitu kwa haraka bila kufikiria, au hata kusahau vitu muhimu. Hata hivyo, jioni kuna faida zake. Maduka, mengine hutoa punguzo hasaa kwa bidhaa, zinazo hitaji kuuzwa kabla ya kuharibika. Kwa mtu anayajua kuchagua, jioni inaweza kuwa muda mzuri wa kuokoa pesa. Kuenda dukani, usiku ni jambo ninalofanya mara chache sana. Usiku hasaa katika maeneo ambayo si salama sana. Kuna hatari zaidi. Hii hunifanya nipange ununuzi wangu mapema ili nisiwe na haja ya kutoka usiku wa manane. Maduka mengi huwa yamefungwa au ya na bidhaa chache usiku. Hii inapunguza chaguo na ubora wa bidhaa. Faida kuu ya usiku ni uki.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema? Katika maisha ya kila siku, ratiba ya usingizi inamchango mkubwa sana. Katika namna tunavyoishi, tunavyofanya kazi, na tunavyo husiana na watu wengine. Watu wengi hujiweka katika makundi mawili. Wale wanaopenda kuamka mapema, na wale wanaopenda kulala usiku wa manane na kuamka baadae. Mimi binafsi napendelea kuamka mapema. Kabla ya jua kuchomoza, lakini hilo halimaanishi sipendi kulala mapema pia. Kwa kweli, haya mawili ya na uhusiano wa karibu. Kuamka mapema situ kufungua macho asubuhi ni kuamka wakati dunia bado iko kimia. Kabla kelele za magari, simu na majukumu ya siku hayajaanza, ni wakati ambao akili iko tulivu. Mwili bado unanguvu na mazingira yanakupa nafasi ya kujitambua. Watu wengi hudhani kuamka mapema ni mateso, lakini ukweli ni kwamba mateso yako katika kukosa usingizi wa kutosha, si kuamka mapema. Ukiwa umelala kwa wakati unaofaa, kuamka mapema huwa baraka. Asubuhi na mapema huwa na utulivu wakipekee. Hakuna makelele mengi, hakuna watu wengi wanaohitaji kitu kutoka kwangu. Huu ni wakati mzuri wa kufikiria kwa kina, kupanga siku, kusoma au kuandika na kuomba au kutafakari. Utulivu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo mzuri wa kiakili. Asubuhi mapema akili huwa bado haijachoka. Hakuna taarifa nyingi zilizo jaa kichwani kama ilivyo jioni. Hii hunifanya, nielewe mambo haraka, nifanye maamuzi bora, na nijifunze kwa ufanisi. Kwa masomo, kazi ya kitaaluma au kupanga mipango muhimu, asubuhi mapema ni muda wa dhahabu. Kuamka mapema kuna nijengea nidhamu, inanilazimisha kulala kwa wakati, kupanga ratiba, kuheshimu muda. Nidhamu hii hujitokeza pia katika maeneo mengine ya maisha kama kazi, masomo na hata mahusiano. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kufanya mazoezi ya asubuhi, kutembea au kukimbia na kupumua hewa safi. Hii husaidia mzunguko mzuri wa damu, huongeza nguvu na hupunguza msongo wa mawazo. Ingawa napenda kuamka mapema. Siwezi kufanikiwa bila kulala mapema. Kulala mapema ni msingi wa kuamka mapema. Bila hilo kuamka mapema hugeuka kuwa adabu. Kulala mapema hurejesha nguvu za mwili, hurekebisha kumbukumbu za akili, husaidia kinga ya mwili. Mtu anayelala saa tatu usiku na kuamka saa kumi alfajiri haishi kwa busara, anaishi kwa kujitesa. Ni muhimu kuwa mkweli kuamka mapema kuna changamoto zake. Watu wengi hupenda mazungumzo, mitandao ya kijamii au burudani usiku. Ukiamua kulala mapema, unaweza kuonekana mkavu, unaweza kukosa baadhi ya burudani, lakini kwa muda, faida huzidi hasara. Si kila siku ni sawa, kuna siku za dharura au shughuli za usiku, hapa mtu lazima awe na unyumbufu. Lakini bila kuharibu mfumo wake kabisa, kuna watu wanao lala mapema lakini bado hawaamki mapema. Kwao usingizi ni kama kutoroka majukumu. Mimi na amini usingizi, unatakiwa kukupa nguvu ya kuishi, sio kukufanya ukimbie maisha. Kulala mapema kuna kuwa na maana zaidi, ukiambatana na kuamka mapema kwa malengo. Kuamka mapema, hunipa hali ya kujithamini, kujiona nina uthibiti wa maisha na kupunguza wasiwasi. Unapoanza siku ukiwa tayari, siku haiku kimbizi, wewe ndiye unayeiongoza. Watu wengi walio piga hatua kubwa maishani wanatabia ya kuamka mapema. Sio kwa sababu nisheria bali kwa sababu wana elewa thamani ya muda wanajipa muda kabla ya wengine na wanapenda maandalizi kuliko haraka Hii imenipa motisha kuendeleza tabia hii Ndiyo kwa baadhi ya watu wabunifu waandishi na watu wa sanaa wakati mwingine.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima niliyojifunza maishani si kitu kimoja tu, bali ni mkusanyiko wa masomo madogo madogo ambayo hujenga mwelekeo wa maisha ya kwanza ni muda ni raslimali isiyorudi Hekima ya kwanza na labda nzito zaidi ni kwamba muda hauhifadhiwi, pesa zinaweza kupotea na kurejeshwa mali zinaweza kuharibikiwa na kujengwa upya, lakini muda ukipita hauwezi kurudi. Hii imenifundisha kuchagua kwa makini ninavyoutumia. Watu ninaowapa muda wangu, kazi ninazofanya, na hata mawazo ninayoyaruhusu kunikaa kichwani. Kutumia muda vibaya mara nyingi hakuhisi kama kosa kubwa kwa siku moja, lakini athari zake huonekana baada ya miaka. Ndio maana hekima hii inanifundisha kuishi kwa makusudi si kwa mazoea tu Kadri mtu anavyojifunza zaidi ndivyo anavyogundua kuwa hajui mengi hii ni hekima ya unyenyekevu wa akili inanifundisha kusikiliza kabla ya kuzungumza kuuliza maswali kabla ya kuhukumu na kukubali kurekebishwa bila kuona aibu watu wengi hupoteza fursa ya kukua kwa sababu wanataka kuonekana wanajua kila kitu. Lakini hekima ya kweli iko katika kusema. Hili sijalielewa vizuri na niko tayari kujifunza. Maisha hayajengwi na tukio moja kubwa tu bali na maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Kuamka mapema au kuchelewa, kusoma au kupuuza, kuokoa na kutumia ovyo, haya yote huonekana madogo. Lakini kwa muda huunda hatima. Hekima hii imenifundisha kuwa nidhamu ndogo ya leo ni uhuru mkubwa wa kesho. Kinachoumiza sasa, kinaweza kukuokoa baadae. Ni kawaida kuhisi hasira, hofu, huzuni na au furaha. Lakini hekima imenionyesha kuwa si kila hisia inapaswa kupewa mamlaka ya kufanya ma uamuzi. Hisia ni kama taa za onyo, zinatuambia kitu kinaendelea, lakini dereva bado ni akili na maadili. Watu wengi huharibu mahusiano, kazi au maisha yao kwa ujumla kwa kuamua wakiwa na hasira au hofu. Kujifunza kusubiri, kutulia na kufikiri kabla ya kuchukua hatua ni hekima muhimu sana Hekima nyingine muhimu ni kukubali mabadiliko watu tuliokuwa nao karibu jana wanaweza wasipo kesho na sisi wenyewe hatutabaki vile tulivyo leo Kushikilia watu au hali kwa nguvu ni chanzo cha maumivu mengi Hii imenifundisha kudhamini Kilicho sasa bila kulazimisha kiendelee milele. Baadhi ya watu huja maishani kukufundisha sikukaa. Ni rahisi kulaumu mazingira watu au bahati mbaya. Lakini hekima imenifundisha kuwa mara tu unapochukua uwajibikaji wa maisha yako. Ndipo unapopata nguvu ya kuyabadilisha. Hata pale ambapo hukusababisha tatizo bado unawajibu wa kuchagua jinsi utakavyo kabiliana nalo. Uwajibikaji si lawama ni uhuru. Watu wengi huchanganya kujithamini na majivuno. Lakini hekima imenionyesha kuwa kujithamini ni kujua thamana thamani yako bila kumudharau mwingine ni kusema hapana. Bila hatia kuweka mipaka na kutokubali kutharauliwa kwa jina la uvumilivu Ukijithamini unawafundisha wengine jinsi ya kukutendea Hekima kubwa nikuelewa nguvu ya maneno maneno yanaweza kujenga au kubomoa Kuponya au kuumiza kufungua milango au kuifunga Neno lililosemwa kwa hasiri linaweza kudumu akilini kwa mtu kwa miaka Hii imenifundisha kuzungumza kwa uwangalifu hasa wakati wa hasira au maumivu ukimya wa busara mara nyingi ni bora kuliko maneno mengi yasiyofikiriwa elimu ya darasani ni muhimu lakini maisha yenyewe ni mwalimu mkali zaidi makosa kushindwa kuchelewa na hata maumivu vina masomo mazito kuliko vitabu vingi.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Swalihili ninzito na lamaana sana kwa sababu mara nyingi. Mambo muhimu zaidi maishani hatufundishwi darasani. Bali tunayapokea kupitia watu wakati mwingine bila wao hata kujua. Nikijibu kwa kina nitasema hakukuwa na mtu mmoja tu. Bali kulikuwa na watu wa na uzo efu mbalimbali. Kila mmoja akini achia masomo muhimu. Ya kwanza ni wazazi, walimu wa kwanza wa maisha. Wazazi au wale walio chukua nafasi yao, ndio walimu wa kwanza kabisa. Kabla hujajua kusoma au kuandika, tayari unajifunza kwa kuangalia jinsi wanavyo ongea, wanavyo shughulikia matatizo na wanavyo tendeana na watu. Jambo muhimu walilo ni fundisha ni uwajibi kaji na heshima Sio kwa maneno mengi bali kwa mfano kuona mtu anasimama na majukumu yake hata wakati ni magumu kunaonyesha kwa maisha siyo kukimbia shida bali kukabiliana nazo Pia wali nifundisha kuwa upendo hauonyeshwi kwa maneno tu bali kwa vitendo vidogo vina vyorudiwa kila siku Wapili ni mwalimu dhamani ya nidhamu na kufikiri. Kuna walimu walio badili mtazamo wangu kabisa. Moja wao alinifundisha kuwa akili sio kukariri majibu bali kuelewa kwa nini. Alinifundisha kuuliza maswali hata yale magumu. Kupitia mwalimu huyu nilijifunza nidhamu kufanya kazi hata kama huna hamasa. Hili ni somo muhimu sana kwa sababu maisha haya tajali haya tajali kama unahamu au laa. Yanahitaji juhudi zako hata siku ambazo hujisiki. Watatu ni mtu aliyenikosea. Chakushangaza baadhi ya masomo muhimu yalitoka kwa watu walio umia au walio umiza. Mtu anaye aliyenikosea, alinifundisha dhamani ya kuweka mipaka. Nilijifunza kuwa mtu mzuri haku manishi kukubali kila kitu. Kuna wakati hekima ni kusema hapana, kujiondoa au kubadilisha mwelekeo wako kabisa. Maumivu ya ligeuka kuwa darasagumu lakini la lazima. Rafiki wakweli alinifundisha jambo rahisi lakini lenye uzito. Kusikiliza bila kuhukumu Kuna wakati mtu hataki ushauri Bali anataka kusikilizwa tu Kupitia urafiki huo nilijifunza kuwa Uwepo wako unaweza kuatiba kwa mtu mwingine huhitaji majibu yote wakati mwingine unahitaji moyo wakuelea kama kuna mwalimu asiye na upendeleo basi ni kushindwa kushindwa kunaonyesha ukweli bila kuficha. Kuna kuonyesha mapungufu yako, mipango yako mibovu, au maandalizi yako duni. Lakini pia kuna kufundisha uvumilivu na unyenyekevu. Nilijifunza kuwa kushindwa si mwisho wa safari, bali ni marekebisho ya mwelekeo. Ya sita ni maisha yenyewe, zaidi ya watu wote, maisha yenyewe ya menifundisha jambo, moja kubwa hakuna alie kamili, na hakuna anayejua kila kitu. Kila siku ni fursa ya kujifunza, iki watu ukotayari kufungua macho na akili. Maisha ya menifundisha kuwa, maswali mazuri ni muhimu kuliko majibu ya haraka, na kuwa kukua maranyingi huuma kabla ya kuleta matunda. Ya saba ni watoto na vijana. Kwa kushangaza, watoto na vijana hufundisha mengi kuliko tunavyo dhani. Wananifundisha kuangalia dunia kwa macho mapya, kuuliza maswali bila uwoga na kuamini kuwa mabadiliko ya naweza. Hii inanifundisha kutokupoteza matumaini. Hata pale ulimwengu unapo onekana mugumu. Ya nane ni mimi mwenyewe, hii itakua ya mwisho. Hatimaye nilijifunza jambo muhimu kupitia makosa na tafakari binafsi kujisikiliza. Sauti ya ndani mara nyingi hujaribu kuonya mapema lakini tunapuuza kwa sababu ya kelele zao.